Jambo muhimu zaidi maishani mwangu nilifundishwa na mama yangu Yeye ndiye aliekuwa mwalimu wangu wa kwanza wa maisha na somo kubwa alilonipa ni thamani ya mtu haiko kwenye kile alicho nacho bali kwenye jinsi anavyowachukulia wengine katika ulimwengu huu ambapo kila mtu anakimbizana na mafanikio ya mali elimu au madaraka Mama alinifundisha kuwa utu ni bora kuliko kitu Somo hili linanisaidia kubaki na unyenyekevu na kuwajali watu ninaokutana nao kila siku. Kwanzia mfanyakazi mwenzangu, ofisini, hadi mtu anayenihudumia mtaani. Kila siku najaribu, kuna wakati nakutana na watu ambao ni vigumu kuwasikiliza au wenye kiburi. Lakini nakumbuka maneno ya mama na kuchagua kuwajibu kwa heshima. Nimegundua kuwa unapomchukulia mtu kwa utu Hata kama ana hasira mara nyingi unalainisha moyo wake naendelea kujifunza kwa kujiweka kwenye nafasi ya wengine Kila ninapofanya uamuzi au kutoa kauli Najuliza Je ningependa mimi nifanyiwe au niambiwe hivi Pia nasoma vitabu kuhusu saikolojia na mahusiano ili kuelewa zaidi tabia za binadamu Kila asubuhi ninapoamka huo ndiyo wakati mzuri wa kuanza upya kuchagua kuwa na subira upendo na ukarimu kwa kila mtu atakayepita kwenye njia yangu.

Ndiyo, napenda sana kufanya kazi nyumbani, lakini kama ilivyo kwa mambo mengi, kuna uwiano wake. Kufanya kazi nyumbani kunanipa utulivu ambao siwezi kuupata ofisini. Naweza kutengeneza mazingira yangu mwenyewe, nikisikiza muziki laini, harufu ya kahawa jikoni na kiti changu ninacho kipenda. Hii inanisaidia sana kuongeza umakini. Hasa ninapofanya kazi zinazo hitaji kufikiri sana. Jambo kubwa zaidi ni kukwepa foleni. Badala ya kupoteza saa mbili au tatu barabarani kila siku, muda huo nautumia kulala kidogo zaidi kufanya mazoezi au kuanza kazi mapema nikiwa na nguvu. Inapunguza sana msongo wa mawazo usio na lazima. Hata hivyo, kufanya kazi nyumbani kuna mtego wake. Wakati mwingine ni vigumu kutofautisha muda wa kazi na muda wa nyumbani. Unaweza kujikuta unajibu barua pepe saa nne usiku kwa sababu tu kompyuta iko tu hapo sebuleni. Nimejifunza kuwa ni lazima niwe na ratiba kali ni kifunga kompyuta saa kumi na moja jioni basi kazi imeisha. Kuna wakati nakosa ule muingiliano wa kijamii, yale mazungumuzo mafupi ya asubui na wenzangu mkiwa mnakunya chai au kutatua tatizo kwa haraka kwa kugeukia meza ya jirani. Ndiyo maana napendelea mfumo wa hybrid siku chache nyumbani kwa ajili ya kazi ngumu na siku chache ofisini kwa ajili ya mikutano na ushiriki Naona mwelekeo wa sasa wa dunia Ndiyo unatupeleka huko Kwa teknolojia tulio nayo sasa mradi tu una internet ya uakika na nidhamu ya binafsi unaweza kuwa natija kubwa ukiwa popote.

Kipindi ninachopenda ni makala za maisha ya wanyama na asili hivi ndivyo vipindi vyangu namba moja Napenda sana kutazama makala kama zile za National Geographic au zile zinazosimuliwa na David Attenborough kuona jinsi simba wanavyowinda au jinsi bahari ilivyo na viumbe wa ajabu kunanifanya nithamini zaidi ulimwengu wetu ni vipindi vinavyotuliza akili sana baada ya siku ndefu ya kazi.

Hili ni swali gumu kidogo kwa sababu mimi ni shabiki wa vyote viwili. Lakini uchaguzi wangu hutegemea muda na hali ya hewa. Mimi ni mpenzi wa kahawa asubui. Hakuna kitu kinacho niamsha akili yangu na kunifanya nianze kazi kwa kasi kama harufi ya kahawa safi. Kahawa inanipa ule msisimko wa haya tuende kazi. Inanisaidia kuwa na umakini mkubwa ninapokuwa na ratiba ndefu mbele yangu Kwa upande mwingine, mimi ni muumini mkubwa wa chai ya maziwa yenye viungo Wakati wa jioni au hali ya hewa ikiwa baridi, chai inautulivu fulani ni kinywaji cha mazungumzo, nikikaa na marafiki au familia au nikitaka kusoma kitabu kabla ya kulala chai ya rangi yenye tangawizi au mdalasini ndio chaguo langu la kwanza.

Heshima na adabu ndiyo msingi wa kwanza wa mahusiano unaofaa kujenga na wafanyikazi wengine. Kwa sababu naamini heshima ndiyo msingi wa kila kitu. Namchukulia kila mtu kwa thamani yake kuanzia mlinzi mlangoni hadi mkurugenzi mkuu. Salamu ya dhati asubui na neno asante kwa kazi ndogo inayofanyika inasaidia sana kufungua milango ya urafiki na kuaminiana Jambo la pili ni kuwa msaidizi. Nikiona mwenzangu ana mradi mgumu au amezidiwa na kazi mimi ni wa kuanza kuuliza Je, kuna sehemu naweza kukusaidia? Hii haionyeshi tu utaalamu wangu, bali inajenga picha kuwa mimi ni mtu wa timu, ambaye anaweza kutegemewa. Na la mwisho ni mazungumzo, unavyozungumza na mtu. Mahusiano bora hayajengwi kwenye ripoti na mikutano pekee, napenda kutumia muda wa mapumziko ya chai au chakula cha mchana kufahamu maisha ya wenzangu kwa kiasi fulani. Huwa nauliza kuhusu, wikendi yao, familia zao au vitu wanavyopenda. Hii inatufanya tuoneane kama binadamu wenye hisia na sio tu mashine za kuzalisha kazi.

Vifaa vyangu kama vile simu na kompyuta, simu yangu naifuta kila jioni kwa kitambaa laini na mara nyingi natumia kitakasa mikono kidogo, kuuwa bakteria. Kompyuta nayo naifuta kioo na kibodi kila siku baada ya kumaliza kazi ili kuzuia vumbi na alama za vidole visirundikane. Na vifaa vingine kama spika, na saa janja navisafisha kwa umakini zaidi kila wikendi kwa kawaida hiyo ni jumamosi. Earphones zangu au spika za masikioni zinaweza kukusanya uchafu wa masikio ambao unaweza kuharibu sauti, kwa hiyo natumia kijiti cha pamba kuzisafisha vizuri.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

Kuhusu chakula cha haraka, mimi ninauhusiano nalo wa mara moja moja. Siwezi kusema sipendi kabisa, lakini najitahidi kuwa na kiasi. Kuna wakati ambapo kuku wa kukaanga, pizza au chipsi kavu zinaladha ya kipekee ambayo huwezi kuipata kwenye chakula cha kupikwa nyumbani kwa maharage. Mara nyingi, mimi hukitumia kama zawadi. Kwa mfano, baada ya kumaliza kazi ngumu au wiki ndefu, naweza kuagiza pizza ili kufurahia mafanikio hayo. Katika ulimwengu wa sasa ambapo tuko bize sana, kuna siku ambazo unarudi nyumbani umechoka kiasi kwamba huna nguvu ya kusimama jikoni kwa saa nzima. Hapo ndipo chakula cha haraka kinapo okoa maisha ni rahisi kinapatikana haraka na kinahitaji na samahani na hakihitaji kuosha vyombo vingi baada kula pamoja na utamu wake najua fika kuwa vyakula hivi vina mafuta mengi chumvi nyingi na sukari iliozidi kwa sababu napenda mazoezi na kutunza afya yangu sijiruhusu kula vyakula hivi kwa kila siku Nimejifunza kwa kuzidisha, unajihizi mchovu na kukosa nguvu.

Kwangu mimi hesabu ni mazoezi ya ubongo. Inakufundisha jinsi ya kufikiri, kuhatua, kutatua matatizo magumu kwa kuyavunja vipande vidogo na kufika hitimisho lenye ushahidi. Huu ni ujuzi unaonisaidia hata kwenye maisha ya kawaida na kazini. Ndiyo, napenda hesabu. Kitu ninachokipenda zaidi kwenye hesabu nikwamba haina upendeleo. Iwe uko Tanzania, Marekani au China, moja kuongezea moja itabaki kua mbili. Kuna amani fulani unayopata unapojua kuwa kuna jibu sahihi na la wazi ukifuata kanuni husika. Ndiyo, napenda hesabu.